Ndio, mimi ninapenda kupiga picha ninapenda kupiga picha sana mimi hupiga picha na familia yangu, rafiki zangu pia mimi hupiga picha na watu ambao tunafanya kazi pamoja kwa hivyo.

Ndio nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki nilienda na rafiki yangu wa kiti cha kwanza nilifurahia sana, nilienda ili kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa huko na ningetamani kuenda tena.